Mara nyingi mi hufuatilia habari mitandaoni kupitia mifumo mbali mbali ya kidigitali. Lakini mara moja kwa siku angalao nahakikisha kwamba nimetazama tarifa za habari kwenye runinga, itimiapo tuseme saa moja, manake saa moja jioni kuna tarifa za kiswahili kutoka runinga mbali mbali. Ambazo zinapeperusha habari hizo humu nchini. Lakini siku inavyosonga kama hivi sasa ni asubuhi nikitaka kujua kinachoendelea naingia katika mitandao mbali mbali kama vile X, naangalia mtandao wa WhatsApp kuona yanayojiri katika vikundi mbali mbali vya habari naam huko ndiko ambako nafuatilia sana habari lakini inapofika jioni lazima nitazame runinga kuweza tu kuona kwa video yaliyojiri siku ya leo humu nchini na ugaibuni.